Nadhani ni muhimu sana kueka usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi. Ili kuhakikisha kuwa, kunaendelea kuwa na ufanisi katika kazi yangu bila kudhohofisha afya yangu na uhusiano wako na watu wengine. Mimi hutumia mbinu mbalimbali kukabiliana na changamoto hii. Kwanza huwa ninapanga ratiba yangu vizuri na inanisaidia kuweka vipaumbele vyangu kwa kuhakikisha kuwa nina muda wa kutosha kwa kazi, kwa familia na kwa kujitunza mimi mwenyewe. Kwa mfano, huwa naweza kupanga majukumu yangu ya kazi kwa siku au kwa wiki ili kuhakikisha kwamba siingii katika hali ya shinikizo au kazi yangu zinazovuruga maisha yangu kibinafsi. Ya pili, huwa napenda kuchukua mapumziko ya mara kwa mara kutoka kwa kazi ili kuepuka uchovu wa kuboresha afya yangu na kiakili. Nikiweza kutumia mapumziko hayo, huwa nafanya shughuli zangu ni zanirithisha kama vile kushiriki katika michezo, kufanya mazoezi, kusoma au hata kukaa na familia na marafiki. Hii inanisaida kupunguza mkazo na kunipa nafasi ya kufikiria vizuri zaidi kazini. Pia huwa naamini kuwa mahusiano ni muhimu. Ikiwa kuna changamoto yoyote katika kazi ambayo naweza kuathiri maisha yangu ya kibinafsi, basi mimi hujaribu kuzungunza wazi na wajiri wangu na wenzangu ili kuona jinsi ya kutatua swala hilo. Kwa upande mwingine, ikiwa kuna jambo ya kibinafsi na inahitaji uangalizi, basi mimi uweza kuweka kipaumbele na kuhakikisha kuwa kazi yangu haithiriki.

Mimi ni mtu ambaye napenda kucheka na kuna mambo kadhaa uniweza kunifanya niyachi tabasamu. Kwanza kabisa uwa napenda michekesho ya kila siku. Vitu vidogo vidogo kama vile vichekesho vya watu au matukio ya kijamii ambayo yanatukia kwenye maisha yangu ya kila siku. Kichekesho cha asili kinachotokea kwa bari au kwa bahati ni kama vile mtu kuanguka kwa bahati au kusema jambo mbalo ilinichekesha bila kusudia. Ni moja hapu ni vitu ambayo vina nifurahisha sana. Pia michezo ya ucheshi na vichikesho vya rafiki zangu maranyingi vina nichikesha. Katimuingine vichikesho vya kiofundi na vichikesho vinavyousisha mambo ya kijamii na utamaduni, huwa ni vichikesho vinavyonifutia zaidi. Na bila shaka huwa vichikesho vya wachekeshaji, au video vya kuchekesha kwenye mitandao vya kijamii zina nifanya na cheka bila kujali nisaangapi. Lakini zaidi hayo yote na cheka kwa uraisi na mambo ambayo ya nafuraha au amani. Hata hivyo, uwa napenda pia kuchukua nafasi ya kucheka pamoja na watu, ambao ni wakaribu nami, kama familia, marafiki, kwa sababu nadhani kueza kucheka kwa pamoja, kuna leta furaha na unganiko.

Mimi ni shabiki mkubwa wa Manchester United katika kandanda. Nafuatilia kwa karibu mchezo yao na napenda mitindo yao ya kucheza. Manchester United ni timu yenye historia kubwa na mafanikio ya kipekee. Na inanivutia na ustadi wa wachezaji wao pamoja na ushirikiano wa timu. Hata kuna wakati timu inapitia changamoto, bado inaendelea kuwa shabiki wao kwa sababu ya imani yangu katika uwezo wao na juhudi zoza kundelea kutafuta mafanikio. Pia nafuatilia Golden State Warriors katika mpira wa kikapu Pia huwa ninavutia sana jinsi yanavyocheza kwa kushirikiana na ufanisi wao mkuu Hasa kwa kuzingatia michango ya wachezaji kama Stephen Curry timu hii inanikumbusha kuwa mafanikio yanatokana na bidii, ustahimilivu na kuwa na mitindo ya kipekee kwa upande mwingine pia huwa nathamini mchezo ya Formula 1 na Mercedes AMG Petronas Formula 1 team na ni timu ninayoshabikia na najiunga na mashabiki wa timu hii kwa sababu ya mafanikio yao na mbinu bora wanazozingatia katika mbio hasa kama vile kwa Lewis Hamilton.

Wakati wa wasiwasi, mimi hutumia mikakati ya kujitunza ambayo imenisaidia kutuliza akili yangu na kurejea kwa umakini. Kwanza huwa napumzika na kupumua kwa kini. Mazoezi ya kupumua yanaweza kuleta mabadliko makuu kwa sababu yananisaidia kupunguza mkazo wa kiakili na kimwili. Huwa naanza na kupumua pole pole na kini. Halafu hii inanisaidia kupunguza wasiwasi na kujenga hali ya utulivu. Pia, mimi huweka mambo kwenye mtazamo wa kimantiki napenda kutathmini chanzo cha wasiwasi wangu na kuona kama kuna hatua ninazoweza kuchukuwa kutatua tatizo hilo. Kwa mfano, ikiwa kuna jambo linalonikera au kunisumbua, huwa najaribu kugawanya tatizo hilo katika sehemu ndogo na kuangalia ili niweze kuthibiti na kupunguza mzigo. Pia huwa wakati mwingine unashiriki katika shuguli za kujitunza kama vile kufanya mazoezi, kusikiliza muziki au kutembea nje. Hizi ni njia ambazo zinanisaidia kupumzika na kutoruhusu wasiwasi kuathiri mchango wetu wa kufikiria na kufanya uamuzi. So mbali na hayo huwa nazungumza na watu wa karibu na familia au marafiki kama ninapohisi kwamba wasiwasi wangu unazidi kujua kuwa na watu na kunisaidia na kuendelea kupunguza musongo na kunipa mtazamo mpya na hata yangu.

Moja ya zoe ya nzuri ndo lijenga ni kuwa na nidamu na kupanga vizuri majukumu yangu. Hii ni kitu ambayo kimikuwa kwa manufama kubwa katika kazi yangu na maisha yangu ya kwa jumla. Lijifunza mapema umuhimu wakua na ratiba nzuri kupanga kazi yangu kwa njei nawezesha kumaliza majukumu kufanizi na pia kuwa na munda wakujitunza. Nidamu hii menijenga kwa kujitahidi kuzingatia muda na kutenganisha wakatu wa kazi na wakatu wa mapomziko. Hii nisaidia kuipuka msungu wa mamazo kwa kikisha kwamba kila kazi na kamilika kwa ubora na kwa wakati. Pia nilizohea hili nisaidia kuwa na umakini zaidi katika maamuzi yangu na kutua matoki ubora. Kwa nilijua nikipa umbele geni na yoritaji kumalizia raka na hili na heza kusubiri. Zoya jingini nzuri nilolijenga nikuwa na utaratibu na kujifunza kwa kila siku. Hii naniusisha kutafuta fusa za kujifunza kutoka kwa wenzangu, kusuma vitabu, na pia kutafuta njia za kuboresha ufanisi wangu. Hu utaratibu wa kujifunza uminijenga ufanisi wangu katika kazi, kwa ni kila kati nakuwa na ufahamu pia nambinu mbora na kushugulikia changamoto na frusa na zoya tokeza. Kukupite kujifunza kwa makini, nimeweza kuboresha ufanisi wangu na pia kuchangia katika mafanikio ya timu. Pia ilinijenga zoe la kufanya kazi kwa ushirikianu na wenzangu, ambapo unadirisha umuhimu wa mawasilianu na kazi ya pamoji. Batingawa ni muhimu kuwa na uwezo kufanya kazi kwa kujitegemea, ilijifunza kuwa na ushirikiano na wenzangu, ni muuhimu na kufikia malengu ya timu. Zoa hili ilinisaidia kutatua matatiso kwa raisi, kuboresho fanisi kutimu, na kushirikia na maaza na mbini bora ili kufikia matokeo bora saidi.

Kwa upande wangu, kulinda mazingira ni jambo ambalo inanihusu moja kwa moja. Anamini kila moja wetu anajukumu na kuchukua hatua na kujumisha na kulinda mazingira yetu. But ingawa mimi ni mtu wa kawaida. Ninafanya juhudi tuza kibinafsi na pia kuchangia kwa njia za kimazingira ili kusaidia kupunguza atari mbaya kwa mazingira. Ya kwanza, mimi huwa na hakikisha natumia nishati kwa wangalifu na hii ni pamoja kuzima taa na vifaa vya kilitroniki pali na vuitajiga au wakati sio muhimu. Pia mimi hutumia vifaa vya kuokoa umeme kwa vile vifavya lead na vifavya kuchaji nishati ya njua. Nikiishi katika nyumba yangu uwa mara nyingi na penda kuhamasisha familia yangu kuhusu muhimu na kufathi nishati na kuchukua atuwa zaki digitali ambazo zinapunguza matumizi ya umeni. Pili uwa mimi na ushiriki katika kupunguza taka kwanjia kutenganisha taka nyumbani na hasa kuzingatia recycling na matumizi ya bidha zonazoeza kutumika tena. Napenda kupunguza matumizi ya plastiki kwa kuchangia mifuko ya kurudia kutumika na bidha zinazotumika vifaa vi na vyeweza kura jesho. So hii hua ni atua ndogo lakini hua ni muhimu katika kupunguza taka mbazo haziwezi kuoza na mbazo zinathiri mazingira yetu. Hasa maji na aradi. Haida hua mimi huwa nafanya kazi ya kupanda miti na kushiriki katika miradi ya kuanzishaji wa maineo ya kijani. Nimejizatiti kupanda miti katika maineo ya nyumbani kwangu na pia hua nachangia katika miradi ya kupanda miti katika jami na pia mitu wa ni muhimu na inapunguza gambuni losid, kutua kivuli na kuboresha ubora wa hewa. So kupanda mitu wa ni moja wapo na ni njia ubora ya kulinda mazingira na kudumisha usawa wa teknolojia. Pia uwa latatu naezasema lamushu, mimi ni muangalifu kuhusu maji na matumizi yaki. Uwa nafanya juhudi za kuondua maji kwa kuzima madawa ya maji, kama vile mabomba yanayovuja na kutumia mefume ya kufadhimvuwa kwa matumizi ya kilimu na majubani. Hii inanwezesha kukunguza matumizi ya sio na lazima ya maji na kwa masisha wengine kufanya hivyo pia. So zaidi ya haya yote, mimi uwa nashiriki katika kuhamasisha jamii yangu, kuhusu muimu wa kulinda mazingiri. Na hii ni pamoja na kushiriki katika seminar na mikutano ya kimamazingiri. Kuandika, uwa kunaleta andari kubwa ikiwa wengi wanafanya hivyo. Basi mimi uwa ni moja wawa mbao, ninataka kila mtu haweze kwa masisha wengine kungana katika jithiada hizi. Nijua kuwa tu kwa masisha watu wengi, huwa kunachangia kwa kiasi kikubwa katika mabadiliko mazuri.

Ndio huwa napenda chakula kitamu, hasa chakula kilicho na latha nzuri, kilichojaa vithurubisho na kinacho nipa nguvu. Kimekua sehemu muhimu wa maisha yangu, huwa napenda sana kugundua vyakula vipya na kujua tufauti za latha, zinazotukana na tamaduni mbalimbali. Lakini hata hivyo huwa najaribu pia kuzingatia afya yangu. Hivyo huwa ninapo changuwa tu chakula, huwa naangalia kama kina vithurubisho muhimu ama ni vile tuvitamini madini, protini, pamoja na kuwa na latha mzuri. Kwa hivyo miongoni vya vya kula navyo vipendaeni vile vya asili kama vile nyama, mboga, za majani na matunda. Pia huwa siwezi kupika tu latha ya chapati na nyama ya kukaanga au supu ya samaki inayo tengenezwa kwa viungo vya asili. Hizi ni baadhi za mchanganiko wa vyakula. Vinavonifanya nijisikie nipo nyumbani na huwa na furaha wakati wakula vyakula vya asili. Napenda pia huwa kujitosa kwenye vyakula vya kisasa na kimbilio la haraka kama vile pizza au baga. Hasa wakati wakusherehekea au kufanya mikusanyiko ya familia na marafiki. Lakini ingawa ni ladha nzuri. Maranyingi siyo chakula tuu ya kila siku. Lakini hiyo ni hivyo tuu napenda kufurahia vyakula hivyo wakati mwingine. Lakini pia huna najitahidi kuwa na mlo wenye usawa na wakiafya. Kwa upande mwingine kama keki na kitindamlo nyingine. Pia ni moja wapo wa vitu vinavyo nifanya niwe na fura baada ya chakula cha jioni. Napenda ladha ya keki ya chokoleti au aisikrimu yenye matunda. Lakini huwa naangalia kiasi iliku epuka hatari za unene au matatizo mingine ya kiafya Kwa hivyo, napenda chakula kitamu. Lakini wanajaribu kupinga mbizi kwenye vyakula venye vithurubisho vingi na kuzingatia afya yangu. Chakula ni zaidi ya leshetu, lakini ni njia ya kufurahia, kujivunia tamaduni zetu na kuwa na uhusiano mzuri wa familia na marafiki.

Kwa mimi, mawasiliano bora ni msingi kwa mafanikio ya timu na shirika, na nikitu cha msingi katika kazi yangu ya kila siku. Huwa naamini, kuwa mawasiliano ya wazi ya kujali, yenye ufanisi, yanaweza kuleta matokeo bora na kusaidia katika kushughulikia changamoto na kufikia malengo. Hivyo, mimi hutumia mbinu mbalimbali, kuhakikisha kwamba mawasiliano kwa ufanisi na wafanyikazi wenzangu ni kila mara najaribu kufanya mawasiliano yangu kuwa ya wazi na ya kujenga. Kama ya kwanza, mawasiliano ya ana kwa ana. Nadhani huwa mawasiliano kwa ana kwa ana ni muhimu sana. Hasaa wakati wa kutoa maagizo, maoni au kujadili changamoto. Mara nyingi mimi hutumia mazungumzo ya ana kwa ana ili kujenga uhusiano mzuri na wafanyikazi wenzangu na kuhakikisha kuwa kila mtu anapata ufahamu wa wazi kuhusu wazo anazofanya. Mazungumzo haya huwa pia inanipatia nauma mtu mega kutoa mrejesho na kuelewa hisia za wezangu kuhusu maswala yanayohusiana na kazi. Hii inanisaidia kuondoa tasfiri potofu na kuhakikisha kuwa kila mtu wenye mwelekeo mmoja. Ya pili huwa ni mawasiliano ya kieletroniki, barua pepe, hasaa katika mazingira ya kazi ambapo wafanyikazi wapo sehemu mbalimbali au wanahitaji mawasiliano ya haraka. So mimi huwa natumia barua pepe au programu za mawasiliano kama Microsoft Teams na barua pepe mimi huandika ujumbe wazi na kwa kifasaha na kuhakikisha kuwa maelezo muhimu yote yamejumuishwa ili kupunguza haja na mawasiliano zaidi. Halafu pia Microsoft Teams hutumika zaidi kwa mawasiliano ya upepo kwa papo kwa papo na ya haraka kwa sababu hasaa kwa maswala yanayohitajika majibu haraka au kujadiliana na kwa pamoja. Hii inanisaidia kwa urahisi katika kushughulikia maswala madogo au kupanga mikutano ya haraka. Ya tatu pia huwa nasema mikutano ya kazi. Pia mimi huwa ni mtumiaji mzuri wa mikutano ya kawaida na huwa na ana kwa ana au mtandaoni kutatua maswala yanayohusiana na kazi. Mikutano hii huwa ni muhimu kwa kuboresha ufanisi wa timu, kushiriki mawazo na kuhakikisha kwamba kila mtu anaelewa majukumu yake. Nikiwa kama kiongozi au mshiriki, mimi hujenga mazingira ya kujali na usiku ili kila mmoja aweze kutoa maoni yake kwa wote. Hii inajenga ushirikiano na kusaidia kutatua matatizo yanapokuwa pamoja. Ya nne, huwa nasema mawasiliano kwa njia ya kuwezesha na kuwahamasisha. Sehemu kama hii ya timu mimi pia hutumia njia kuhamasisha na kutoa motisha kupitia mawasiliano na hii inanihusisha kutoa shukran kwa kazi nzuri, kutoa maoni ya kujenga kwa wafanyikazi wenzangu na pia kwa ujumbe mfupi, barua pepe za shukran na hata kutambua mafanikio ya timu mbili na wenzangu. Mawasiliano haya husaidia kutengeneza hali nzuri ya kazi na kuimarisha uhusiano wa kazi. Ya tano huwa ni mawasiliano ya njia za sauti. Katika baadhi ya hali, mimi hutumia simu au mikutano ya video ili kuhakikisha mawasiliano ni haraka na ni ya moja kwa moja. Kwa mfano huwa, wakati wa mikutano ya kima taifa au wakati unapohitaji kufanya mazungumzo haraka. Simu au video coz ni njia bora ya kuungana na wafanyikazi wenzangu kwa haraka bila kusubiri mikutano kwa ana kwa ana. Hii pia hunisaidia.